Rafiki yangu wa karibu ni mtu ninaye mwamini sana. Tumejuana kwa muda mrefu na tumepitia mambomengi pamoja. Yeye hunisikiliza ninapokuwa na matatizo na hunipa ushauri mzuri. Tunacheka pamoja, tunaheshimiana na hua tayari kunikunisaidia wakati wowote. Urafiki wetu unajegwa juu ya uaminifu, heshima na kuelewana.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa wazi na tayari kujifunza. Hua najitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko na jinsi ya fio nisaidia kubolesha utedaji wangu. Pia kushirikiana na wenzangu kuuliza maswali napohitajika na kupadilika taratibu bila kupinga. Mabadiliko hunipa nafasi ya kukua na kupata ujuzi mpya kazini.

Ndio, ufasaha hunisaidia kufuatilia muda wangu vizuri, hasa kazini na kwenye shughuli za kila siku. Pia, hunifanya nipange ratiba yangu kwa ufanisi na kufika mahali kwa wakati. Kwangu, saa ni kifaa muhimu na pia ni sehemu ya mtindo wangu.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike mahali kwa wakati. Kuwahi hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kunifanya nionekane mtu wa kuaminika na mwenye nidhamu katika kazi na maisha ya kila siku.

Shughuli yangu ya kupedezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kusoma, vitabu au makala, yanayo niogezea maarifa na kunisaidia kukuza uwezo wangu. Pia, hunipa utulivu wa akili na kunifanya njisikie nikiwa na maendeleo binafsi.

Mimi hueda hospitali mara chache sana kwa mwaka, labda mara moja au bili tu kwa uchugusi wa kawaida napeda kujali afya yangu kwa kula vizuri na kufanya mazoezi, hivyo sihitaji kueda hospitalini mara nyingi ispokuwa inapobidi.

Ndiyo, napeda upepo wa AC hasa wakati wajoto. Unisaidia kujisikia vizuri, kuturia, na kuzigatia kazi au kupumzika bila usubuhu wa wowote wajotokari. Hata hivyo, napeda isiwe balidi sana, ili nisiadhirike kiafya.

Mara nyingi, wikendi napenda kupumzika na kuzigatia shuguli zinazonifurahisha. Huenda nikacheza michezo, kusoma vitabu, au kutumia muda na familia na marafiki zangu. Pia na penda kupanga wiki ijayo na kujiandaa kisaikolojia kika kisaikolojia na kimaisha.

Napenda michezo yote mwili, kucheza na kutazama. Kucheza hunisaidia kuwa na afya njema na kupuguza msogo wa mawazo. Huku kutazama michezo, hunipa burudani na kunifurahisha. Hasa, nikiangalia timu au mchezaji ninayompeda.

Ninapenda ripoti za kazi kwa kupanga kwanza mawazo yangu na kuandaa muktasali wa mambo muhimu. Kisha, ninaadika kwa uwazi na kwa mpangilio nikihakikisha taarifa zote muhimu zipo. Mwisho ninapitia ripoti yangu ili kurekebisha makosa na kuhakikisha kila kitu kimeelezwa vizuri.

Asubuhi na penda kunywa chai au kahawa. Huchangia kunipa nguvu na kunifanya niwe makini kila siku. Wakati mwingine na penda pia kunywa maji ya moto au maji ya kawaida ili kuanzisha siku kwa afya njema.

Ndio, napenda kula samaki. Samaki ni afya kwa mwili na hunipa nguvu bila kunitia mafuta mengi mwilini. Napenda aina mbalimbali za samaki. Hasa zilizo na ladha nzuri na zilizo pikwa vizuri. Na huwa na penda pia kujaribu mapisha mapishimapya ya samaki.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, vinanipa mtindo wa kipekee na kunifanya nijisikie vizuri, napenda vipuli ambavyo ni rahisi kuvichanganya na nguo zingine na vinavyofaa kwa hafla tofauti iwe ni za kawaida au ni za sherehe.

Ndio, napeda kwenda pwani. Napeda upepo wa bahari, mawimbi na utulivu unaopatikana huko. Kwangu, pwani ni mahali, pazuli pa kupumzika, kufurahia mandhari, na kusahau musongo wa mawazo.

Msimu ninaoupenda zaidi ni kiangazi napenda jua, anga safi, na fursa za kufanya shughuli za nje kama kutembea, kucheza au kuenda pwani. Kiangazi hunipa fursa nishati na wakati mzuri wa kutumia muda na maafiki na familia yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo na kuondoa msongo wa kazi. Maranyingi, huchukua chakula cha mchana, kusoma kidogo, au kutembea fupi, ili kurahisisha akili na mwili. Hii hunisaidia kurudi kazini kwa nishati na umakini zaidi.

Napenda hali ya hewa yenye joto, la wastani na upepo mpole. Hii inafanya kuwa rahisi kuenda nje, kufanya mazoezi, au kupumzika bila kuwa na joto kali, au baridi sana. Hali hii, hunifanya nijisikie vizuri na mwenye furaha.

Mimi napenda mvua zaidi kuliko paka. Mbwa ni mwaminifu, wanapenda kucheza na hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Pia ni rahisi kushirikiana nao na huleta urafiki wa kweli kwangu nyumbani.

Kiongozi mzuri ana sifa za uaminifu, heshima na usikivu. Anajua kuongzsa kwa mfano, kutoa maoni sahihi na kushirikisha wenzake pia. Pia kuwa na subira, mwenye mskumo na anayeweza kushughulikia chagamoto kwa busara bila kupoteza matumaini.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuboba au kusafisha choo. Zinaweza kuwa chungu na kuchosha. Maranyingi hupoteza muda mwingi sana. Hata hivyo, nitajitahidi kuzifanya kwa haraka ili nyumba ibaki sahi, safi na pia na dhifu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa dege. Nilifurahia uzoefu huo wa kuagalia maandhari kutoka juu na kasi ya dege. Kusafiri kwa dege, kuna nisaidia kufika halaka, sehemu balibali, na kunifanya nipate uzoefu wa kipekee wa kusafiri.

Ndio, na peda kuagalia nyota. Unipa utulifu wa kiakili na kunifanya nifikirie kuhusu ukubwa wa dunia na maisha. Kuagalia nyota usiku hunisaidia kupumzika na kunipa hisia ya amani na pia matumaini.

Somo ninalolipenda shuleni ni hisabati napenda jinsi inafundisha kufikiria kwa utaratibu, kutatua matatizo na kuwa makini kwa undani. Pia hunisaidia kukuza akili yangu na kunifanya niwe mtu mwenye nidthamu na mpangilio mzuri.

Na kumbuka mwalimu wangu wa kiswahili ambaye alikuwa mnyenyekevu na mwenye subira. Alitufundisha kwa njia ya kuvutia. Akitumia mifano halisi ya maisha. Alinifudisha dhamani ya nidhamu, bidii na kuthamini elimu na bado na kubuka mafundisho yake hadi leo.

Asubuhi ninapoamka huanza kufanya mazoezi madogo au kunyosha mwili, kisha kuchukuwa kifungua kinywa cha afya, kuoga na kupanga siku yangu. Hii huniwezesha kuanza siku yangi kwa nishati, mwili na akili zikiwa tayari.

Mchezaji, bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni mtu mwenye ustadi mkubwa, nidhamu, na moyo wa kushirikiana na wenzake. Anakua na mbinu za kipekee, akili ya mchezo, na anaweza kubadilisha matokeo ya mchezo kwa juhudi zake.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio na kuweza kusaidia wengine. Nigepeda kuwa na elimu na ujuzi wa kutosha, kupata kazi mzuri na kuwa na familia yenye furaha. Pia ninapenda kua mfano mzuri kwa wengine katika jamii.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali pazuri penye historia na watu wema. Nilipokuwa mdogo, nilipenda kucheza mitaani na kushiriki, sherehe za jamii. Mji huo una shule nzuri, soko lenye shughuli nyingi, na watu wanaosaidiana.

Ningependa kujaribu mchezo wa milimani kama kupada mlima au kuedesha baisikeli za mlimani. Pia napeda kujaribu mchezo ya maji kama kuogelea au kayakini. Michezo hii inatoa changa moto, burudani na kunisaidia kuwa na afya njema.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kutumia muda na familia na marafiki kufanikisha jambo muhimu au kufanikisha ndoto zangu. Pia hunifurahisha kuona wengine wakifurahia au kusaidia watu wenye mahitaji. Hii inanipa furaha ya kweli na kuridhika katika maisha.

Ndiyo. Nimewahi kununua tiketi za tukio. Kufurahia kushiriki katika tamasha, michezo, au maonyesho ya sanaa. Kununua tikiti ku kunipa nafasi ya kufurahia tukio kwa ukaribu, kupata uzoefu mpya na kuunda kumbukumbu mzuri.

Ndio napenda kupanda milima. Shughuli hii hunipa chagamoto, hunisaidia kuwa na afya njema na huniruhusu kufurahia mandhari nzuri ya asili. Kupanda mlima, hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie nimefanikiwa badae kwa kufika kileleni.